Kila asubuhi ninapoamka, huanza kwa kushukuru kwa siku mpya. Halafu najinyosha kidogo, naosha uso na kuchukua maji au chai ili kuamsha mwili. Badaye kuangalia ratiba ya siku, nipange kazi zangu, kisha nianze shuguli zangu za utulivu. Wakati mwingine, nikisikia muziki, laini ili, nijipe motisha.

Ndiyo, napenda sana kuenda pwani. Hewa safi ya bahari, sauti ya mawimbi na mchanga laini hulete utulivu na furaha. Ni mahali pazuri pa kupumzika, kutafakari na kujiondoa kwenye msongo wa mawazo. Pia napenda kutembea ufukweni jioni, kuangalia machweo ya jua na furahia madhari ya asili.

Mimi nahifadhi pesa kwa njia zisizo za hatari na zinazoweza kudhibitiwa. Hapa ni baadhi ya njia ninazo kutumia. Akaunti ya banki, pesa taslimu kwa hifadhi ndogo, e-waleti na pia akiba. Pesa zizo tumika mara moja zinaweza kuekwa kwenye akiba ama banki au wekezaji ndogo ili kupata riba au kondekeza kwa muda. Pia, huchagua na pesa gani zinaenza kwenye matumizi ya kila siku na kiasi gani kina hifadhiwa. Hii husaidia kuepuka matumizi yasio cha lazima.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu ni njia rahisi ya nzuri ya kujitunza kiafya, kutuliza mawazo na kufurahia mazingira. Kutembea hunisadia kupumua hewa safi, kufikiria kwa utulivu na wakati mwingine kusikiliza muziki au kuangalia madhara ya karibu. Napenda kutembea kwa miguu ninjia moja pia hunisaidia kama mazoezi wa kila siku.

Nafanya marafiki wapya kwa kuwa kwa kazi, mkarimu au mskivu. Mara nyingi hua kwa usalama rahisi, mazungumzo mdogo au kushiriki shughuli zinazopendeza sote kama kazi michezo au burudani. Pia kusikiliza kwa makini na kuonyesha heshima hujenga uaminifu haraka. Zaidi ya hapo hua najiweka kwenye mazingira mapya kama vikundi, mafunzo au hafla kwa sababu hapo ndipo hukutana na watu wapya kunakua rahisi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi nyeupe kwa sababi inanikumbusha bahari na anga safi na ninapo hisi utulivu amani mara nyingi naiyona katika mazingira ya asili, katika nyumba yangu sana sana chumba ya kulala kama kwenye maziwa au kwenye vitu vya mapambo. Pia ni na vitu vingi vya rangi nyeupe kama nguo mapambo na kila mara ni napoyaona hunipa furaha na utulivu.

Ndio, ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani. Hasa kwa sababu ya nguvu, uhuru wa mawazo, na ndoto nyingi zilizokuwa nazo. Ujana ulikuwa kipindi cha kujifunza, kujaribu mambo mapya na kutoa hofu sana wa makosa. Lakini pia, singependa kupoteza nilichojifunza baada, busara, uzoefu na ufahamu wa maisha. Kwa hiyo kama, ningeruhusiwa ningependa kuwa na nguvu za ujana lakini akili ya sasa.

Mnyama ambaye ningpenda kufunga ni mnyama ya mbuzi. Mbuzi anaukubwa wakati na manyoya mafupi au marefu kulingana aina yake. Wengine wanapembe masikio yake ya naweza kusimama au kuingania. Narangizao kutofautiana kama nyeupe, nyeusi, Hawaii na uchanganyiko. Tabia na mulwendo wake, mbuzi ni mchangamufu sana na akili anapenda kucheza. Anapenda kurukaruka, kupanda juu ya vitu na kuchunguza mazingira. Pia ni mnyama mzoefu wakuishi na binadamu na anaweza kufungua na urahisi.

Ndiyo, napenda chakula kitamu. Chakula kitamu hunipa furaha na kunifanya nijisikie vizuri. Hasa, ninapukula kwa wakati unaofaa. Napenda chakula kilichoandaliwa kwa usafi, chenye ladha nzuri na harufu ya kuvutia. Pia napenda chakula chenye virubisho kama mboga, matunda, poritini na vyakula vya asili. Kwa sababu si tu tamu, bali pia ikiniimarisha afya ya mwili. Chakula kizuri hunipa nguvu ya afya kufanya kazi kila siku, hunisaidia kuzingatia vizuri na kudumisha afya. Pia kula chakula kitamu pamoja na familia au marafiki huongeza furaha na uimarisha muhisiano.

Napenda keki ya chokoleti sana. Naipenda kwa sababu ina ladha tamu na laini. Hasa ikiwa na kirimu, juu, ama imechanganyua na chokoleti za maziwa. Pia napenda keki ya vanila kwa sababu ninyepesi na inenda vizuri na chai au kahawa. Wakati mwingine keki na matunda pia univutia kwa sababu inaladha ya asili na ni nzuri kiafya zaidi. Kwa ujumla napenda keki iliyoandaliwa vizuri, safi na enyeladha nzuri.

Napenda michezo lakini zaidi napenda kutazama kuliko kucheza. Napenda kutazama michezo kama mpiravwa miguu kwa sababu ni wakusimamua na huleta watu pamoja. Kutazama michezo hunifanya njisikie na furaha nashangilia timu ya inayopenda na kupumzika bade ya shukuli za usiku. Kucheza michezo pia ni vizuri hasa kwa afya kama kutembea kukimbia au kucheza mpira ya kidogo. Lakini mara nyingi, hutegemea muda na hali ya mwili. Kwa ujumla, michezo na muhimu wa afya, burudani na mashirikamano wa watu.

Baadhii ya changamoto nazinazoweza kutokea ni kama hizi. Muda kidogo wa kufanya kazi, mara yengine kazi ni nyingi lakini muda ni mfupi. Na kufanya kazi haraka husababisha msongo wa mawazo. Pia ukosefu wa rasilimali. Wakati mwingine vifaa au teknolojia zinazohitajika, hazipatikani. Jambo linafanya kazi kuwa ngumu. Kubadiliana na wateja au wenzio ngumu. Wakati mwingine mwasiliano si rahisi na lazima ujifunze kusuluhisha migogano kwa upole. Pia mabadiliko ya ratiba. Kazi inaweza kubadilika ghafla, jambo linalohitaji, wangalizi na kupanga upya mipango.

Napenda juisi ya matunda kama kinyuaji cha baridi. Napenda hasa juisi ya machungwa, tikitiki maji au matunda mchanganyiko kwa sababu ni tamu, yenye afya na inanipa nguvu. Pia napenda matunda yamechanganywa na ni laini, yenye ladha nzuri, hupunguza kiu haraka. Wakati mwingine napenda pia maji baridi, yenye imeekwa barafu, hasa siku za joto kwani hunipa utulivu na kuondoa kiu haraka.

Chakula ambacho napenda zaidi ni wali wa pilau. Wali wa pilau ni mchanganyiko wa wali safi uliopikwa vizuri na pilau na harufu nzuri inayotengenezwa kwa mchanganyiko wa viungo kama karafu, mandalisi, pilipili, tangawizi. Napenda pia pilau kwa sababu harufu yake ni nzuri sana na hunifanya nauisha kula kwa hamu. Latha yake ni tamu na yenye nguvu, ni chakula kinachopikwa kwa nguvu na kuridhisha tumbo. Napenda kula wali wa pilau pamoja na nyama kama kuku, samaki au nyama wa ngombe kwani hufanya mlo kuwa kamili zaidi.

Zawadi nzuri zaidi niliwai kupokea ilikuwa kitabu cha kipeke. Nilipewa zawadi hii kwa sababu ilifundisha na kunielea akili, kitabu kilinipa, maarifa, mapya na kunitia moyo. Kilionyesha kuwa mtu alitumia muda na kufikiri zawadi yangu. Hii inafanya zawadi kuwa ya thamani zaidi. Kilikuwa na thamani ya kihisia, kila wakati napokisoma nakumbuka mtu aliyenipa na hisia nzuri aliokua nayo. Bali na kitabu pia napenda zawadi kutengenezaji kama vifaa vya kazi, chakula kizuri au kitu kilichoandaliwa kwa mapenzi.

Wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yafuatayo, napenda kukaa ndani ya nyumba au chini ya kivuli ili kuepuka joto kali, kunywa maji baridi au juisi ili kuondoa kiu na kupunguza joto mwilini, kufanya shughuli za ndani kama kusoma, kusikiza mziki au kutazama filamu. Pia kuchukua pumziko kidogo, nikiwa nimekaa kwenye kiti chenye baridi au feni nikipuliza hewa. Wakati mwingine napenda kwenda pwani au kwenye bwawa wa kuogelea ili kuzungushwa na maji baridi na kupunguza joto la jua.

Ningependa kujifunza vipengele vipia vinavyo ongeza ujuzi wangu binafsi na kazini. Baadhi ya mambo ningependa kujifunza ni lugha mpya, kujifunza lugha mpya kunisaidia kuwasilia na watu kutoka sehemu mbali mbali na kufungua fursa mpya, ujuzi wa kiteknolojia, kujua programu mpia, kusasamiza wa data, hau kutumiaji wa AI kusaidia kufanya kazi kwa ufanisi na zaidi. Pia kuongoza na usimamizi, kujifunza jinsi ya kuongoza timu au kupanga miradi kuna kuza ufahamu na talumu. Pia ujuzi wa sanaa au ufundi.

Napenda kula nje ya nyumba kwenye sehemu tulivu na zenye mazingira nzuri. Bustani au sehemu za kijani kula nje huku nikipumzika na kuona mimea na miti kuna nipa utulivu. Pwani au karibu na maj sauti ya mawimbi na upepo baridi ufanya chakula kuwa chafurahisha zaidi. Pia migahawa yenye hewa safi. Napenda migahawa ambao ina mazingira safi, meza nzuri na muanga wa kutosha. Kwani hufanya mlo kuwa wa furaha, pia shuguliza pikniki. Kule pamoja na familia au marafiki kwenye pikniki ni jambo la furaha kutua nafasi ya kuzungumza na kushirikia na pia.

Kazi za nyumba ambayo na chukia zaidi, ni kusafisha nyumba na kupigia dawa za nywele mara kwa mara. Kwa sababu, ina nchukua muda mrefu na nguvu nyingi, hasaa ni kiwa nyumbani na kubwa au vitu vimechanganyika. Wakati mwingine na hisi kimoto cha kazi, kwani unamaliza sehemu moja, kisha nyingine inahitaji kusafishwa tena. Hana burudani na mara nyingi huwa kazi ilazima badala ya kufurahisha. Hata hivyo, kazi hizi zinafaa kufanywa, ili nyumba ibaki safi na salama, lakini kama ningependa, ningependelea kazi ambazo ni za haraka za kupendeza kuliko zile zinazo chokesha sana.

Wakati ninafuraha kwa nyumbani, napenda kufanya mambo yanayoniletea utulivu na furaha. Baadhi ya mambo napenda kufanya ni kusoma vitabu ama gazeti ili kujifunza na kupumzika akili. Kusikiliza muziki au kucheza muziki kidogo, jambo lina nifanya nijisikie furaha, kutazama filamu na vipindi vya televisheni ili kupumzika na kujiburudisha, pia kuzungumza na familia au marafiki kupitia simu au video call. Jambo linaloongeza furaha ya kijamii kupika kujaribu mapishi mapya ikiwa wakati kwani furahisha na kunipa kitu cha kula.

Somo ya sayansi ninalipenda zaidi ni ya biolojia. Naipenda biolojia kwa sababu, hunifundisha jinsi viumbe, hai na hufanya kazi kutokana kwa seli, ndogo, hadi mimea, wanyama na binadamu. Husaidia kuelewa mazingira na uhusiano katikati ya binadamu na sayansi. Ni somo la kuvutia na la vitendo, kwani unaweza kufanya majaribio na kuona matokeo ya kila unachojifunza. Hufungua fursa ya kufanya kazi za afya, utafiti, na uhifadhi wa mazingira.

Napenda kuenda sinema marachache kwa kawaida wakati kuna filamu nzuri ambao napenda. Sana sana marambili au mara tatu kwa mwezi. Sinema ni borudani kubwa na hupumzisha akili baada ya kazi ya ushughuli za siku. Napenda kusikiliza sauti na kuona picha kubwa jambo linalonifanya ni zoe uzoefu wa filamu kwa kipekee. Mara nyingi sina muda wa kuenda mara kwa mara lakini nikipata nafasi napenda kuenda na familia wa marafiki ili kushurikiana na furaha.

Ndio, napenna kujifunza historia. Historia ni ya kuvutia kwa sababu inanisaidia kuelewa matukio yaliyotokea, zamani jinsi watu walivyo ishi na jinsi dunia ilivyobadilika. Inanifundisha mafunzo ya maisha kutoka kwa mafanikio na makosa ya watu walio tangulia. Inanisaidia kuelewa utamaduni, mila na za watu mbalimbali. Jambo linongezia ufahamu wangu wa dunia.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu, safi na yenye mapangilio mzuri. Baadhi ya vipengele na mazingira ninayopendelea ni safi na yenye hewa mzuri, mwanga wa kutosha, shughuli chache za kelele, vitu vya kazi vikiwa vimepangwa vizuri, pia mazungumzo mazuri na wenzangu. Nafurahia mazingira ya kufikiria na ya msaada, ambapo kila mtu anashirikiana na kuelimiana. Kwa kifupi, naendelezea mazingira ya kazi ambayo yanasaidia ufanisi, amani na furaha kazini.

Ndiyo, napenda maua. Napenda maua kwa sababu yanaleta uzuri na rangi yenye mazingira, hunipa hisi ya ya amani na furaha na ninapoyaona, harufu ya baadhi ya maua ni ya kupendeza na kutuliza, maua pia huonyesha upendo, heshima na shukrani. Kwa ufupi, maua hufanya nijisikie vizuri, kisekolojia na kufanya mazingira yaonekane hai na ya kufutia.

Wakati napohisi wasiwasi, napenda kufanya mambo yangu yanayoniwezesha kupumzika na kutulia akili. Baadhi mambo napenda kufanya ni kupumzika na kutoapumzi ndefu, kufanya mpumzi wakina ilikuondoa mzongo wa mawazo, kuzungumza na mtu wakiaminika, kuelewa hizia zangu kunisaidia kupunguza wasiwasi. Pia kusikiliza muziki tulivu, muziki nzuri hufanya akili na pumzika na hisia zipate utulivu kuandika kutafakari naandika mawazo yangu au kuandika diary hunisaidia kupanga mawazo na kutafuta kisia.

Kazi na masomo ninayofanya kwa sasa ninahusiana na masomo ya biolojia nikijifunza jinsi ya viumbe hai unavyofanya kazi, uhusiano kati ya wanyama, mimea na mazingira. Pia napata kazi ndogo ndogo zanafurahisha na kusanya data, kutafsiri na kufanya majaribio ndogo ndogo ya kisayansi. Jinsi elimu changamoto zinavyozidi, masomo haya yamenisaidia kujua ujuzi kuhusu sayansi na maisha ya kunifundisha mbinu za kufanya kazi maarifa yangu. Pia nafanya kazi ya kufundisha AI mambo tofauti tofauti kila somo linanifundisha ufahamu wa kina na kunisaidia kuendeleza ujuzi wangu wa kina na wa vitendo pia.

Rafiki yangu wa karibu ni mtu tulikutana na yeye shuleni. Tulianza kuzungumuza kwenye darasa na kugundua kwamba tunapenda mambo sawa. Hasa kusoma, kujifunza, hapo ndiyo rafiki wetu ulipoanza na kuimarika. Tunapenda kusoma pamoja na kusaidiana kwenye kazi za shule. Wakati mwingine tunapenda kutembea au kuenda kwenye kafe ndogo, ili kuzungumuza na kubadlishana mawazo. Pia tunapenda kushirikiana kwenye michezo za shughuli za kijamii, jambo linaloongoza furaha na wasiano wetu. Kinacho sababisha kuwa marafiki wa kweli, tunaminiana na pia kila moja kushirikiana kusaidiana kila wakati, tunajaliana na kuheshimiana bila masharti.

Baadhi ya mambo ninayofanya ili kujitunza ni kula chakula bora, mazoezi ya mwili, kupumzika vya kutosha, kuepuka tabia hatarini, kuthibiti msongo wa mawazo, pia kusafisha mwili na mazingira, kuoga mara kwa mara, kuosha mikono na kueka mazingira safi. Pia naepuka sigara, pombe kupita kiasi na dawa za kulevya, kulala vizuri, usingizi mzuri na kupumzika kusaidia akili kufanya kazi vizuri.

Napendelea baridi kidogo. Baridi kidogo hunifanya nijisikie hai na machozi si kuharibika. Napenda kufanya kazi au kusoma kukiwa na baridi kidogo kuliko joto kali. Kwani joto huhimiza mwili na kupeleka uchovu haraka. Baridi kidogo pia hunipa faraja na utulivu. Naweza kuvaa nguo nzuri, kunywa chai, au pia kustarehe mwili bila kuwa na jotokali. Kwa kifupi, baridi kidogo ni bora, hunisaidia afya, utulivu, kufanya shughuli za kila siku kwa urahisi.

Nasaidia jamii yangu kwa njia mbalimbali kulingana na uwezo wangu. Kutoa msaada kwa wengine, inasaidia majirani au marafiki pale wanapohitaji msaada ili iwe ushauri kazi ndogo ndogo au msaada wa kimaadili. Kushiriki shuguli za kijamii na shiriki katika usafi wa mazingira, upandaji miti au mikutano ya maendeleo ya jamii, kuelimishana na kushirikiana, kuheshimu na kufuata sheria, kusaidia wenye uhitaji na pia unawezekano unachangia chakula nguo au muda wa kusaidia wenye mahitaji maalum.

Kitabu nipendacho ni cha Alchemist, cha Paulo Cuelho. Kwa nini nakipenda? Kitabu hiki ni kia hadithi za kuvutia na vyenye maana ya maisha, kinahimiza watu kufuata ndoto zao na kushughulika na changamoto za ujasiri. Kinafundisha mafundisho ya maisha, uvumilivu, na kuamini katika uwezo wa binafsi. Pia, ningependa sana Santiago, shuja wa hadithi. Kwa sababu ni mshuja wa ana ujasiri na amejifunza kutoka na makosa na anayeacha ndoto zake. Hisia zake na utamaduni wa uvumilivu hufanya hadithi kuwa ya kweli ya kupendeza. Na ninge ushauri kitabu hiki kwa wote wanapenda hadithi za kusisimua, vijana wanaofuata ndoto zao, na wale wanaopenda somo la maisha yao na mafundisho. Kusoma kitabu hiki ni cha mwandishi huyu. Ningependa pia kusoma kitabu kingine cha paulo. Cuelho kama Brida au Veronica decided to die. Kwa sababu mwandishi huyu ana mtindo wa kipekee na kusimulia hadithi zake zenye maana za maisha na changamoto ya kibinafsi.

Ndio, nimewahi kulima mara kadhaa, nilipata fursa kulima mimea midogo kama mboga za majani na mboga mboga nyumbani au kwenye shamba ndogo. Hii hunifundisha mambo kadhaa uvumilivu, mimea inahitaji muda na uangalizi kabla ya kustawi. Kujali mazingira, nilijifunza umuhimu wa udongo, maji na jua kama mimea. Faraja na furaha, kulima kuna nifanya nijisikie amani na kuridhika hasa wakati mimea ikianza vizuri. Mafunzo ya vitendo, nilijifunza mbinu mbalimbali za kulima kupanda mbegu kumuangalia na kulima kwa mpangilio. Kwa ufupi, kulima ni shughuli yenye faida ya mwili kiakili na hisia na pia ufadhisha uvumilivu kudhamini chakula na mazingira.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Napenda kulima bustani kwa sababu hunipa utulivu wa akili na furaha. Hufanya kazi udogo, kupanda mimea, na kuona maua na mboga, zikua hunifanya nijisikie kuridhika. Bustani pia hufanya mazingira yawe mazuri na yenye hewa safi. Zaidi ya hayo, bustani hufundisha uvumilivu na uwajibikaji. Kwa sababu mimea inahitaji uwangalizi wa mara kwa mara. Pia napenda kwa kuwa unanisaidia kupunguza mawazo na msongo.

Napokuwa ninaanzisha mradi mpia wakazi, ninafuata hatua chache muhimu ili kwa kikisha mradi unaanza kwa pangilio, mzuri au mfanikio. Kwelewa lengo la miradi, kukusanya tarifa na arisimali, kupanga hatua kwa hatua, pia kweka mude wa kipao umbele, kushirikiana na wengine, kwanza kwa hatua ndogo, naanza na sehemu ndogo ya miradi ili kuona matokeo ya awali na kuerekebishe tatizo lolote mapema.

Mfanye biashara bora naimjua ni mfanye biashara huyu mama yangu ujirani, mbaya na miliki duka dogo, la chakula na bidha mbali mbali. Anabidio uvumilivu mkubwa hana kukogopa, changa moto yote, anafanya kazi kwa kujitegemea, na nidhamu, na daima na shiriki familia na wafanye kazi wake. Pia, ana ubanifu katika njia za kuuda bidha na kutangaza duka lake, jambo linavutia wateja wengi sana. Kitu cha ajabu alichofanya na kumbuka alipuanzisha vipengele kipia chakuuza bidhazaki kisasa katika duka lake, akiwa na rasima alichache sana, alioza kubadlisha bidha, alizokuwa nazo kuwa zile zinazopendwa na wateja na hii ilifanya kupata wateja wengi zaidi haraka. Hii likuwa jambo la ajabu na la kufurahisha kuona. Ninachofanya kutoka kwake, uvumilivu nibidi na muhimu sana katika biashara, ubainifu na kuzingatia maitaji ya wateja kuleta mafanikio, pia kuzingatia nidhamu na kushirikia na katika timu, usadia biashara kukaa na kuwa haraka.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni yale yanayonionyesha bidii, nidhamu na ufanisi wangu. Kukamilisha kazi ngumu kwa wakati, kupata pongezi ya kuthibitishwa, kujifunza ujuzi mpya, kusaidia wengine kufanikisha kazi, pia kukabiliana na changamoto. Kwa kifupi, mafanikio ninayohitaji nadhimu ni yale yanayonionyesha kujituma, kujifunza, kusaidia wengine na kufanya kazi kwa ubora. Haya yananifanya nijivunie kazi yangu na kuongeza motisha ya kufanya zaidi.

Mara nyingi, naangalia barua pepe mara chache kwa siku kwa kawaida mara moja au mbili, ili kuepuka usumbufu wa kikazingatia kazi zingine, kila wakati napokea barua pepe, hunifanya kuchumbua haraka na kujibu zile muhimu. Napenda kuwa mpangilio na nidhamu, sikuangalia barua kila dakika, ili akili na muda wangu ni situmie vibaya. Kwa kifupi, nangalia barua pepe kwa uwepo na mpangilio, bidhamu na kuangakisha na pata muda kufanya kazi nyingine kwa ufanisi.

Mimi natumia zote, data na wifi ya simu. Wifi napendelea kutumia pale nyumbani au kwenye ofisi kwa sababu nithabiti haraka na aina gharama ya simu nyingi. Data ya simu napenda kutumia data, simu pale nipo nje au wifi haipatikani. Kwa kuwa inanisaidia kubaki mkononi na kuendelea na kazi au mawasiliano. Kwa kifupi, wifi na data ya simu zinasaidia kushirikiana, kujifunza na kufanya kazi kwa urahisi, lakini napendelea wifi kwa kuwa ni ya haraka na thabiti zaidi.

Napenda naandika na kuongea lakini njia tofauti kulingana na hali. Kuandika napenda kwa sababu hunifanya niondoke mawazo yangu, kupanga hoja nakumbuka mambo kwa muda mrefu. Kuandika pia hufanya nishirike mawazo bila kuwa na shinikizo la papo hapo. Kuongea napenda kuongea kwa sababu hufanya niskilizane nakuelewa kwa haraka na ni njia nzuri ya kushirikiana, hisia, kujibu maswali na kuunda muhusiano. Kwa kifupi, kuandika hufanya nipange akili yangu nakuonyesha ubunifu, wakati kuongea hunifanya nishirikiane kwa haraka, kuunda uhusiano nzuri, hivyo zote ni muhimu kulingana na hali.

Ndio, napenda sana kujaribu vyakula vipya, sababu ni hufurahisha sana kuwa na ladha tofauti, muundo mpya wa chakula na harufu zake. Husaidia kujifunza kuhusu tamaduni nyingine kupitia vyakula vinavyokulwa. Ni burudani na changamoto kidogo kwa ladha na ndani, chunguza kama napenda au sipendi. Wakati mwingine, kujaribu vyakula vipya, hufungua mawazo na kupa chakula vipya unachokipenda. Kwa kifupi, kujaribu vyakula vipya ni furaha, elimu na burudani na wakati moja ni unafanya mlo wangu huwa ya kuvutia zaidi.

Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki. Nilipenda sana tamasha hilo kwa sababu, hukuwa na furaha kubwa kuona wasanii wakicheza na kuimba moja kwa moja. Sauti mwanga na nguvu za umati wa watu hufanya uzoefu kwa kuwa kipekee na kusisimua. Nilipata pia fursa ya kushirikiana na marafiki na familia, jambo lilliloongeza furaha na tamasha.